Je, unapenda hadithi za ajabu. Ndio, ninapenda hadithi za ajabu. Hadithi haya napenda kuyapata na pia kuyasimulia. Wakati nayapata kwa kutizama televisheni. Iwe limeekwa katika vibonzo ama cartoon. Ama ikue imewekwa katika yale ujumbe mbalimbali ama taarifa mbalimbali. Pia napenda kuyapata kwa kupitia vitabu kwa kupitia hadithi zile zinaelezwa katika vitabu. Na katika jukwa za kimtandao ya kijamii pia napenda kuyasikia hadithi haya.

Msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi? Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa likizo na msimu wa krismasi. Kwa maana watu wengi wana mioyo ya furaha, biashara inanoga na watu wanaweza kushirikiana kwa njia mingi zaidi ya moja. Na mashule na vyuo vimefungwa kwa hivyo mafamilia zinaeza kutangamana kwa urahisi, watu wanapewa likizo za kikazi na hii inaeza kupatia watu fursa tena ya kutangamana na kukuwa pamoja. Na hizo zinanipa sababu ya kuweza kupenda msimu huu hizi za likizo na sana sana wa krismasi. Ukitizama msimu wa krismasi, kama ni biashara ya manguo, yanaeza kununuliwa, biashara ya saluni na vinyozi, wanaeza kufanya biashara yao kwa urahisi. Kwa hivyo msimu huu huwa bora zaidi.